Je, umewai kusafiri kwa ndege? Ndiyo, mimi nimewai kusafiri kwa ndege. Mara nyingi tu kwa nje ya nchi na ndani ya nchi. Kusafiri kwa ndege kwa kweli ni raha sana. Nimesafiri kwanzia Dar es Salaam kuelekea mwanza iyo ilikuwa safari yangu ya kwanza kabisa nakumbuka. Kupitia airporti ya Julius Kambarage Nyerere. Lakini pia nimesafiri kwenda Nairobi. Iyo ni termino tatu kwenye airport ya mwalimu nyerere tumepitia kwa shirikala Kenya Airways. Lakini nimesafiri kuenda Dubai. Kwa shirik la Fly Emirates Na zilikua safari mungu wakabisa. Nimepata raha sana kwa safari za ndege. Na hapa nilipo na safari nyingine ya kuenda nchini wingereza ndani ya wiki tatu zijazona nitakuwa nchini wingereza na nitasafiri tena kwa ndenge.